Huu ndio utaratibu wangu wa jioni, ninamaliza kazi saa kumi na mbili jioni na kuanza wakati wangu wa burudani, kwanza ninapika chakula cha jioni rahisi, kama sahani moja au mboga za kukaanga kisha, nikae chini kula kwa utulivu, baadaye ninafanya shughuli nyepesi za kupumzika ubongo, kama kusoma kitabu cha kuvutia. Saa tatu usiku ninaanza kuandaa usingizi. Ninafunga vifaa viki teleroniki. Ninaoga maji ya moto kwa mwili kupoa. Ninahisi furaha ya kupumzika.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. Kwa sababu, vinanipa uwezo wa kujieleza bila maneno. Kila siku, napenda kuchagua vifaa vinavyofanana na hali yangu ya kihemko na mavazi yangu. Mfano, vipuli vya kijani ninavivalia wakati nahisi utulivu na kuungana na asili. Vya dhahabu, ninavipendelea wakati nahisi furaha na ujasiri.

Ndiyo, nimewahi safiri, sehemu pazuri. Mojawapo, nimepanda mlima Kilimanjaro hadi kwenye kilele cha uhuru. Uchovu ulikuwa mkubwa, lakini fahari, wa kusimama juu ya pearl la Afrika ilistahili kila hatua. Tulipanda kupita njia ya machame, tukipita misitu ya mvua, hadi jangwa, la kilele.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege na ni uzoefu unaovutia sana. Kila safari, ndege inabaki kuwa kumbukumu maalum. Mwanzo, usafiri hadi uwanja wa ndege na taratibu za usalama zinanza safari. Kupaa ni sehemu inayosisimua zaidi. Kuona, jinsi dunia ilivo pungua chini yangu kutuwa kwenye mawingu na kutazama anga la jui ni jambo la ajabu.

Ndiyo naweka picha zangu mtandaoni. Nikiwa na fikira kwamba picha inabaki mtandaoni milele, na pia nahakikisha picha zangu zinashirikiwa na watu ninao waamini. Ninaepuka kushiriki maelezo ya kibinafsi kama kuweka picha zile za anwani, nambari ya leseni, au sehemu ya nyumba, ninakoishi.

Ningependa kujaribu kupanda mlima kama mchezo. Huo ni mchezo unaochanganya nishati ya mwili, ustahimilivu wa akili na upendo wa msafiri. Ningependa kujaribu kupanda mlima kilimanjaro ama mlima Kenya kwanza kama mwanzo. Kwa sababu, inahitaji maandalizi ya mwili na utayari wa kiakili kukabiliana na uchovu na mazingira magumu.

Nguvu zangu ofisini zinaanzia kwenye uwezo wangu wa kufanya kazi kwa ushirikiano na utatuzi wa matatizo kwa ubunifu. Kwanza kwa kusikiliza na kuelewa mahitaji, nina uwezo wa kusikiliza kwa makini na kuchambua mahitaji ya wenzangu na wateja. Pia nina uwezo wa kuwaunganisha watu na kutengeneza mazingira ya pamoja yanayohimiza ushirikiano. Na pia mwisho nina uwezo wa kutambua mapungufu katika mipango ya sasa na kutoa mapendekezo ya ubunifu ya kurekebisha.

Ndio, ninatumia mitandao ya kijamii kwa kusaidia, kujifunza, kuwasiliana, sio kujitia kwenye shughuli sizo na maana. Kwa mfano katika kusaidia na kujifunza, ninatumia kama Instagram kufuata wahandisi, wanasanaa na watalaam wanao shiriki ujuzi wao.

Napenda chakula kisicho na mafuta mengi lakini pia napenda kula kwa usawa. Ninachokipenda kuhusu chakula kisichokua na mafuta mengi ni sijiskii uchovu, uzito au kutoridhika baada ya kula. Pia inanisaidia kudumisha mwili wenye nguvu na kuzuia magonjwa ya moyo.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia na wakati mwingine hata ni vyema kufanya hivyo, naweza naweza kumbu kumbu za zamani kabla ya simu na mtandao watu walikua wanaishi na kufanya kazi na kuwasiliana kwa njia nyingini. Hii inanikumbusha uwezo wa binadamu na pia ninaweza kuandika kwenye daftari kutumia kalenda ya karatasi na kuwasiliana kwa kutana moja kwa moja.

Ndiyo mimi ni mtu mbunifu kwasababu ninajenga mawazo mapya. Naeza kuchukua dhana au changamoto na kuibadilisha kuwa suluhisho au kazi ya kufikiria. Pia naeza tumia njia mbadala ya mazungumzo na kuuliza na kujibu katika mtindo wa ubunifu. Na pia napenda kujifunza ubunifu huo huo.

Ninashughulikia muda wa kazini kwa kutumia mfumo wa kupanga na kuzingatia utekelezaji. Kwa kupanga kwanza kila asubuhi au mwisho wa siku ya kazi ninaandaa orodha ya kazi kulingana na umuhimu. Na pia kuzingatia na kugawa muda ninatumia mbinu ya pomodoro ya kufanya kazi kwa muda wa dakika ishirini na tano ama thelatini kisha kupumzika dakika tano.

Ningependa kuona maendeleo haya katika jamii. Elimu bora nayo inayofikika. Yaani, kila mtoto aweze kwenda shule na kupata elimu yenye ubora bila gharama. Na pia, kila mtu aweze kupata matibabu kwa urahisi. Chanjo na ushauri wa afya bila ugumu. Pia, wanawake na wasichana wawe na fursa sawa ya kielimu, kiuchumi na kisasa. Pia vijana na wakubwa wawe na ajira zisizo stahili na mazingira ya ujasirimali. Pia jamii iwe na maji safi na uhifadhi wa asili kwa vizazi vijavyo. Na mwisho watu wawezeshe kuwa na usalama bila hofu ya unyanyasaji uhalifu na fitina.

Mfereji wa TV ninaofuata zaidi ni National Geographic na Discovery Channel. Kwa sababu, habari ya sayansi na asili, ni napenda kujifunza kuhusu wanyama mazingira na utafiti wa sayansi. Pia, ina michezo ya kuvutia kama vile cosmos. Na pia, hunielimisha na huniburudisha. Inanipa maarifa kuhusu dunia na ulimwengu kwa njia ya kuvutia.

Napenda kutembea katika maeneo ya asili na yaliyo na utulivu. Baadhi yao ni kama pwani na fuoni. Kutembea kwenye ufuo wa bahari, kusikia mawimbi na kupumua hewa safi. Fuoni za mchana au jioni zinapendeza. Pia napenda misitu na bustani za umma. Kutembea kwenye msitu hasa wakati wa asubuhi. Hunipa utulivu na kuunganisha kwa asili.

Nina kunywa chai au kahawa na sahani nye pesi mara nyingi asubuhi. Hiki kimekua kawaida yangu kinywaji kama chai ya maziwa au kahawa nyeusi. Chakula naeza kula kama supu ya viazi au mboga. Ndizi na mayai ya kukaanga. Uji wa mtama uji wa pembe chapati moja au mbili.

Napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa hisia ya kutulia mafumbo na kuwa sehemu ya ulimwengu mkubwa na pia kwenye ulimwengu na mafumbo kuona mabilioni ya nyota sayari na mawingu ya nyota hunikumushe jinsi ulimwengu ulivyomkubwa na mwenye mafumbo mengi baada yasiyogundulika.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuanzisha mazingira ya usalama na heshima kwa kufanya kila mtu ajisikie huru na kushiriki mawazo yake bila hofu ya kulaumiwa. Pia, ninahakikisha kila mtu anaelewa lengo la timu na jinsi mchango wao unavyosaidia kufikia lengo hilo. Pia, ninachukua uangalifu kugawa kazi kulingana na uwezo na uhitaji wa kujifunza kwa kila mtu.

Kwa kustarehe, huwa nafanya shughuli rahisi zinazonirudishia amani na furaha. Kama kusoma kitabu na soma riwaya, ama kitabu cha historia, kuoga maji ya moto, kuimba na kusikiliza muziki, kuandika, na pia kutazama filamu au vipindi vya burudani ningali kipindi kinachonifurahisha bila kufikiria kazi.

Mimi huwa hunywa maji mara tano kwa siku, ninakunywa lita mbili hadi tatu za maji kwa siku. Kulingana na shughuli zangu na hali ya hewa, sababu hizi ni maji husaidia usafisha mwili hunywa maji ya hutosha kunizuia uchovu na maji yanaweka ngozi kwa.

Mziki ninao sikiliza mara nyingi ni bongo Flava ya kisasa. Kwa sababu bongo Flava inazungumza maisha halisi, mapenzi, changamoto na matumaini kwa lugha inayo elewa na kuhusiana nayo. Inachanganywa na jadi la kisasa kwa sababu ya midundo ya kuvutia. Pia napenda nyimbo za wa husiano na nyota.

Jumatatu ninaandaa ratiba na kuanza kazi ya ngumu zaidi asubuhi. Jumanne na Jumatano ni siku ya kazi zenye mkusanyiko. Ninafanya mikutano mradi na kazi zenye uchambuzi. Alhamisi ninakamilisha kazi za mwisho na kuanza kuandaa ripoti ya mwisho wa wiki. Ijumaa ninafanya upya wa mazingira na sabato na Jumapili huwa napiga dua kwa mwenyezi Mungu.

Napenda chakula kitamu, hasaa viazi vitamu vilivyokaangwa, vilivyo na utamu asilia mgando mzuri mkate wa kashata au maandazi laini yenye sukari kidogo. Matunda kama muembe, papai au parachichi, uji wa mtama au mchele, lakini ninajiepusha na vitu vilivyo tengenezwa sukari mingi kama pipi.

Ninashirikiana na timu kwa kufanya kazi yangu kwa wakati na kusaidia wenzangu wanapo hitaji. Pia katika mawasiliano ninazungumza wazi nasikiliza kwa makini na kutoa maoni kwa heshima. Pia kwa kujenga uelewano ninachukua hatua ya kufahamu wenzangu na kuwasaidia wakati wachangamoto. Ninakubali ushauri na kujifunza kutokana na uzoefu wa pamoja.

Ninaenda hospitali mara moja au mara mbili kwa mwaka kwa ajili ya ukaguzi wa kawaida wa afya mara moja kwa mwaka hasa kwa vipimo vya damu na uchaguzi wa jumla. Ndiye chanzo kama ya flu au kumbu kumbu za chanjo nyingine. Matibabu ya ugonjwa wa ghafla kama mafua makali, maumivu ya tumbo au jeraha kidogo.

Ndiyo, nimiwai kusafiri kwa ndege mara kadhaa, uzoefu wangu wakulwanza ulikuwa safari ya ndani kutoka mjini kuenda mji mwingine. Nilisafiri, na nilihisi msisimko mkubwa, nilichokipenda, ni hisia ya kukimbizwa kutoka ardhi na kutazama dunia ikipungua chini yako, ilikuwa ya ajabu.

Wakati wa siku ninapofanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi, kati ya saambili hadi sasta. Kwa sababu, baada ya usingizi mzuri, ubongo wangu uko tayari, mwili umejisikia mwenye nguvu na ninaweza kuzingatia kwa urahisi. Mazingira huwa kimya zaidi, na pia ninachukua fursa hii kufanya kazi zenye kiakili kikubwa.

Nikihisi msisimko mchanganyiko na wasiwasi kuhusu wasilisho. Kabla ya wasilisho wasiwasi huwa naogopa kuwa sauti yangu haitaskika kuwa mawazo yatakwama katika msisimko pia nahisi, shauku ya kushirikisha kile nimekikujia na kuona athari ya ujumbe wangu.

Napenda kuandika kwa kompyuta, hasa kwa ajili ya ufanisi, ninaandika kwa kasi, naweza kubadilisha, kukopa, na kuhamisha maandishi kwa urahisi. Piya, hukaakwenye kumbukumbu ya wingu bila hofu ya kupotea au kuharibika. Na hata pia, nirahisi kufanya marekebisho na kuangalia maandiko kwa usahihi.

Ninapendelea chai kuliko kahawa, utaratibu wangu ni hii, wakati wa asubuhi, saa kumi na mbili na nusu hadi saa moja, na wakati mwingine jioni, saa kumi, namna ya kutengeneza, ninachemsha maji na kuongeza maziwa kidogo, ninaongeza majani meusi maziwa na sukari kidogo. Niache ichemke kwa dakika tatu hadi nne kisha nikaianua. Ninapopenda kumalizia ni nyumbani nikikaa kwenye kiti karibu na dirisha nikisoma habari za asubuhi. Na pia ofisini kabla ya kuanza kazi ama nikishirikiana na wenzangu. Bila chai yangu nahisi kichwa kinadunga, mwili unachelea na kukosa hamu ya kuanza siku ni sehemu ya amani yangu ya asubuhi.